Mafanikio ya binafsi ninayo yadhamini kazini ni yale yanayoonyesha ukuwaji wangu na mchango wangu kwa wengine, situ ya cheo au mshahala. Hayo ni kama kumaliza kazi kwa ubola na kwa wakati, kujifunza ujuzi mpya na kubolesha uwezo wangu, kutupa kupata uaminifu na heshima ya wenzangu na wasimamizi, kusaidia kutatua tatizo au kubolesha mchakato, kudumisha usawa wa kazi na maisha binafsi.

Napanga wiki yangu ya kazi mapema ili nianze nikiwa na muelekeo wazi. Hivi ndivyo ni navyo fanya. Mwisho wa wiki au jumatatu asubuhi na orodhesha kazi zote za wiki nzima na malengo makuun na yotaka kufikia. Kugawa kazi kwa siku. Kazi nzito na muhimu naziweka mapema wiki. Kazi nyepesi baadae. Weka muda wa mikutano na kazi binafsi. Na hakikisha kuna muda wa makini bila kukatizwa. Kuweka nafasi ya dharula. Siachi ratiba iwe imejaa kabisa na acha nafasi kwa mambo yasio tarajiwa. Kukagua katikati ya wiki. Na angalia maendeleo kurekebisha vipaumbele na inaitajika. Mapito ya mwisho wa wiki. Natafakari nilicho kifanya na kupanga wiki inayo fuata.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni huu. Jijue, uwe na subira na usiogope kuanza. Kwanza, jiamini hata kama hujui kila kitu. Kujifunza ni mchakato. Usijilinganishe safari yako na ya wengine. Kila mtu ana muda wake. Kubali makosa kama sehemu ya kujifunza, si kushidwa. Thamini afya yako na mahusiano, mafanikio bila amani hayana maana, anza ulipo kwa ulichonacho hata kama ni kidogo. Kwa kifupi, maendeleo madogo ya kila siku hujenga mabadiliko makubwa ya maisha.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni zile zinazowawezesha watu kuamini, kufuata na kufanya kazi kwa moyo mmoja. Hizi ndizo sifa kuu uadilifu, mawasiliano mazuri, uwezo wa kusikiliza, uamuzi na uwajibikaji, kuwahamasisha wengine, unyenyekevu na heshima, uwezo wa kubadilika. Kiongozi mzuri ni anaye jenga watu si kuwatumia, anayeongoza kwa mfano na siku wa hofu pia.

Juisi ya matunda ni nayo ipenda zaidi ni ya maembe. Hii ni kwa sababu ina latha tamu na laini, inanipa nguvu na uburudishanji, hasa ikiwa baridi, inachangamuka kunywa peke yake, au ikichanganywa na matunda mengine kama chungwa au nanasi. Kwa kifupi ni juisi rahisi, tamu na yenye kufuraisha sana.

Napenda mikutano ilio na malengo wazi na inayo heshimu muda. Mikutano mifupi yenye hoja, mikutano yenye ushiriki wa wote, mikutano yenye maamuzi au hatua wazi, mikutano ilio andaliwa vizuri, mikutano ya ana kwa ana au video inapobidi. Kwa kufupi, napenda mikutano inayo ongeza zamani, si inayo poteza muda.

Ndio, nasoma gazeti mara kwa mara. Nasoma ili kupata habari za sasa, hasa siasa, uchumi na matukio ya jami, napenda pia makala ya uchambuzi na maoni. Zinazo nisaidia kuelewa mambo kwa kina. Wakati mwingine, nasoma gazeti mtandaoni badala ya karatasi na kwa urahisi na upatikanaji. Sio soma gazeti kila siku, lakini nikipata muda ulifuatilia.

Somo nililolipenda shuleni lilikuwa isabati. Nililipenda kwa sababu linanifudisha kufikilia kwa mantiki na mpangilio. Sio tu kukubuka mambo. Pia somo hili linanifanya nijitahidi kutafuta changamoto, kutatua changamoto na matatizo kwa njia ya kipekee. Nilifulahia pia mazoezi ya vitendo na isabati za kufulahisha badale ya na giliya tu.

Ndiyo, ninaweza kuwa mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo, kuunda mambo mapya na kujaribu mbinu zisizo kuwa za kawaida. Lakini pia ubunifu wangu unaweza kuhitaji wakati mwingine wa kupumzika au msukumo. Mara nyingine mawazo bora huja ghafla na mara nyingine huja baada ya mazoezi na majaribio.

Ndio, napenda kupanda milima. Hii ni kwa sababu kuna nipa changamoto ya kimwili na kiakili. Kuna nifanya nijisikie huru na karibu na mazingira ya asili. Japo ni kazi ngumu kufika kileleni na kuona mandhali nzuli. Kunalipa juhudi zote. Pia hunipa muda wa kutafakari na kujitenga kidogo na pirika, pirika za kila siku.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali kulingana mahitaji yaliyopo. Mara nyingi husaidia kwa kushiriki shughli za kijamii kama mikutano ya kijiji au mtaa, kutoa msaada wa kujitolea pale inapo hitajika, na kushirikiana na wengine kutatua changamoto za pamoja. Pia napenda kushirikisha maarifa au ujuzi nilio nao ili kusaidia wengine kukuwa na kujinumisha mahusiano yao mazuri kwa kusikiliza, kuheshimu na kushirikiana.

Ndio, nimeshawahi fikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo lakua na kitu changu mwenyewe, kufanya maamuzi kwa uhuru na kuona juhudi zangu zinakua linanivutia sana. Ingawa kuna changamoto kama mtaji, hatari na presha, bado ninaona nifunzo ya kujifunza kujitegemea na kutimiza ndoto zangu. Ningependa kuanza taratibu, nikijifunza sokoni na kujenga msingi imala kabla ya kupanua zaidi.

Napenda kula kwenye mikahawa midogo ya karibu au sehemu zenye chakula cha asili na ladha alisi. Mahali penye mazingira patulivu, huduma nzuri na chakula kilichopikwa kwa uangalifu hunivutia zaidi kuliko anasa kubwa. Pia napenda kujaribu vyakula vipya mala kwa mala. Hasa pale ninapopata mapendekezo mazuri kutoka kwa marafiki.

Napenda kuwakaribisha wafanyakazi wapya kwaajili ya kupata uhusiano wa kibinadamu na kuwapa mwelekeo mzuri. Hii ni baadhi ya yatua ninazo zifanya. Moja, kukaribisha, kukaribisha kwa shukrani na tabasamu. Pili, kutoa maelezo ya wazi. Tatu, kuwa mwongozo mwazoni. Nne, kuonyesha utamaduni wa timu. Tano, kuhimiza maswali na mawasiliano. sita. Kufanya shughuli dogo za kijami. Kwa ufupi, ninajaribu kuwafanya kuwa sehemu ya familia ya timu haraka iwezekanavyo. Ili wafanyakazi wapya, wajisikie wanadhaminiwa na kuwa huru kuanza kazi kwa ali.

Ndio, napenda hadithi za ajabu. Hunivutia kwa sababu unipeleka kwenye ulimwengu tofauti kunifanya niwaze zaidi ya maisha ya kawaida na mara nyingi hubeba ujumbe wa kina kuhusu maisha hofu au matumaini. Napenda hasa hadithi zinazo changanya ajabu na hisia za kibinadamu. Kiasi kwamba unabaki ukitafakali hata bada ya hadithi kuisha.

Kukamilisha kazi kwa wakati kunahitaji mpangilio, nidhamu na uangalifu. Hii ni baathi ya mbinu ninazo zitumia. Kupanga kazi mapema, kugawa kazi katika hatua ndogo, kueka muda maalum, kuepuka usumbufu, kutumia zana za kupanga, kukagua maedeleo mara kwa mara, kutoa kipau mbele kwa kazi muhimu.

Napenda kwenda maktaba mara kwa mara, lakini sii kila siku. Labda hapo mara moja au mbili kwa wiki, kulinga na mahitaji yangu. Maktaba ni mahali pazuri pa kusoma, kujifunza na kutafakari. Napenda pia kutumia muda huo kuangalia vitabu vipya, kufanya utafiti au kukaa kimya nikisoma hadithi au makala za kufurahisha.

Napenda kutembea maeneo yenye utulivu na mandhari ya asili kama bustani, ufukweni au barabara zisizo na kelele nyingi. Kutembea sehemu zenye miti na hewa safi hunisaidia kupumzisha akili na mwili. Wakati mwingine pia napenda kutembea mjini jioni nikitazama maisha ya watu na kuhishi kuhisi mwendo wa mji.

Napendelea mahali pa kimya zaidi. Utulivu unisaidia kufikilia vuzuli, kupumzika na kushulikia mawazo kwa utulivu. Kimya pia hunipa nafasi ya kufulaija kila kitu kidogo. Sauti za asili, mapigo ya moyo au hata mandhali. Hata hivyo mala nyingine napenda kelele kidogo ikiwa ni sehemu ya buludani au shelee kama muziki mzuli watu wakicheka au tukio la kijami. Kwa kifupi kimya ni kwa kuzingatia nafsi yangu na kelele ni kwa fulaa ya kijami.

Napenda mchanganyiko wa vyote viwili. Kufanya kazi pekeangu hunisaidia kuzingatia, kupanga mawazo na kukamilisha kazi zinazohitaji utulivu. Lakini pia kufanya kazi na wengine hunipa mawazo mapya kunisaidia kujifunza mitazamo tofauti na mara nyingi huongeza motisha.

Ndio, nimeshawai kulima. Ingawa haikuwa kwa kiwango kubwa. Uzoefu huo ulinifudisha uvumilivu na thamani ya kufanya kazi kwa mikono. Kulima hunipa hisia ya ukaribu na ardhi. Na niraaa kuona mimea unakua kutoka na jitihada zako mwenye. Pia hunipa utulivu na heshima zaidi kwa chakula tunachokula kila siku.

Ndio, nimeshawai kutembelea ziwa na mto. Ni maeneo yanayonipa utulivu sana. Kukaa karibu na maji, kuangalia mawibi au mtiririko wa mto, unifanya nipumzike na kufikiria kwa utulivu. Pia ni mahali pazuri pa kufurahia mandhari ya asili, kupiga picha au kuzungumza na watu kwa amani bila haraka.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kuhitimisha elimu yangu au kufanikisha jambo ninalohitaji kibinafsi. Tukio hili ninakumbuka sana kwa sababu linanipa hisia ya mafanikio, kujitegemea na matumaini ya baadae. Pia linadhibitisha kwamba juhudi, uvumilivu na nidhamu huzaa matunda na kunanisaidia kujenga amani yangu katika uwezo wangu wa kufanikisha malengo mengine makubwa.

Napenda kutumia kompyuta zaidi kwa sababu inaniunganisha kazi, elimu na burudani. Kwa mfano, kazi, kuandika lipoti, kupanga latiba, au kufanya utafiti. Elimu, kusoma makala, kutazama mafunzo, mutandaoni, au kujifunza ujuzi mpya. Burudani, kuangalia video, kusoma hadithi, au kucheza michezo mindogo.

Ndio, napenda kutoa sadaka au michango mala kwa mala kulingana na uwezo wangu. Hii inaeza kuwa kisaikolojia, kijamii au kidini. Mala nyingi hufanyika kwa kusaidia wale walio katika uhitaji, kusaidia jamii na kuunga mkono mashilika yenye madhumuni mema. Kutoa kunanifanya nijisikie, nafsi yangu ni muhimu na kuna maana. Na pia kunanisaidia kuwa na moyo wa kukuluma na mshikamano na wengine.

Wakati wa mapumziko kazini na penda kufanya mambo yananayoniwezesha kupumzisha akili na mwili, hii inaeza kuwa kutembea kidogo, kunywa chai au kahawa, kuzungumza na wenzangu, kusoma au kusikiliza muziki, kupumzika kimia.

Napenda kufanya mazoezi asubuhi. Asubuhi mwili bando umepumzika na kufanya mazoezi kunanipa nguvu, msukumo na nishati kwa siku nzima. Pia unisaidia kuwamuka akili na kuwa makini kazini nakubolesha isia zangu zafula. Hata hivyo wakati muingine nafanya kufanya mazoezi jioni, asa ikiwa siku ilikuwa enye shugli nyingi kwa sababu uniwezesha kupumzika kuodoa msongo wa mawazo na kuleta utulivu kabla ya kulala.

Kinachonifanya ni cheke ni mchanganyiko wa mazungumzo ya furaha, kejeli ya kirafiki au tukio lisilo la kawaida ambalo linanifanya nishangwe. Kwa mfano, wakati marafiki wa wenzangu wanasema kitu cha kuchekesha au cha kutilia shaka kidogo. Tukio la ajabu au lisilo la kawaida linalotokea kila siku kama mtoto akafanya kitu kisichoeleweka lakini cha kupendeza. Kuangalia video au hadithi za kichekesho zinazoburudisha akili bila kulazimisha.

Ndio, napenda kupika. Kupika hunipa furaha kwa sababu ni njia ya kujitunza na kuwa mbunifu. Napenda kujaribu mapishi mapya au kuboresha yale ya kawaida kwa ladha yangu mwenyewe. Pia, kuna furaha ya pekee unapopika na kuona wengine wakifurahia chakula ulichotengeneza. Wakati mwingine napika ili kupumzika na wakati mwingine kwa ajili ya kuonyesha upendo.

Kinacho nipa motisha kazini ni mchanganyiko wa mafanikio, kushilikiana na wengine na kuona matokeo ya jitihada zangu. Kwa mfano, kukamilisha kazi ngumu au mradi muhimu, kuna nipa furaha na fahali, kushirikiana na wenzangu wenye ari na motisha, kunanifanya niskume mbele, kupokea pongezi au kuthaminiwa kunanipa uthibitisho kwamba kazi yangu inamaana, kuona kwamba kazi yangu inasaidia wengine ama timu, wateja au jamii kuna nipa msukumo mkubwa zaidi.

Mara nyingi napenda kusikiliza muziki unaonifanya nijisikie vizuli na unachangia hisia zangu. Hii naeza kuwa muziki wa amani au tulivu, muziki wa pulaha na nguvu, muziki wa adithi au mashahigi. Kwa kifupi napendelea muziki unaounganisha pulaha, motisha na utulivu kulinga na hali yangu.

Napendelea mwanga wa kati, hauchoshi macho kama mwanga mkali na hufanya nafasi kuwa ya giza kama mwanga mdogo. Mwanga wa kati hufanya mazingila kuwa yanayopendeza, tulivu na rahisi kufanya kazi au kupumzika. Pia hunipa hisia ya usalama na utulivu hasa wakati wa kusoma, kufanya kazi au kupumzika nyumbani.

Napendelea kutumia GPS kwa sababu ni rahisi haraka na hunisaidia kuepuka kupotea hasaa kwenye maeneo nisiyoyafahamu. Pia hunipa taarifa za wakati halisi kama msongomano wa magari au njia mbadala. Hata hivyo mara nyingine napenda ramani kwa kawaida ya kawaida hasa ninapo taka kuelewa eneo kwa jumla au ninapo safiri kwa utulivu bila haraka. Kwa kifupi GPS ni kwa urahisi ramani ni kwa uelewa na uzoefu wa safari.

Hapana, sijaishi mali nilipo zaliwa. Nimehamiya semu nyingine kwa sababu ya masomo, kazi, au kutafuta fulsa mpia. Ingawa, hivyo, mahali nilipozaliwa bado ninafungamana nako kihisia kwa sababu ndipo palipo na kumbukumbu za familia, utoto na muanzo wa maisha yagu.

Kuboreshaji mchakato ya kazi kwa ya kazi kunahitaji uchunguzi, mpangelio na jaribio. Hapa ndiyo njia ninazozitumia, kuchambua kazi zilizopo, kueka kipaumbele, kutumia zana au teknolojia, kuuda mfumo rahisi, kushirikiana na wenzangu, kukagua na kurekebisha.

Napenda keki ya chokleti zaidi. Ladha yake ni tamu na utamu wa chokleti huchangia furaha kidogo kila wakati. Ninapokila kipande, pia napenda mara nyingine keki ya matunda. Hasa ile yenye ladha ya asili na rangi nzuri. Kwa sababu ni nyepesi na inafaa pale, ninapopendelea kitu kidogo, kilicho laini na cha kimsingi.

Tunda langu la kupendezwa ni tunda la embe, linaladha tamu na harufu nzuri na lina nipa hisia ya nishati na utulivu. Pia lina unyevu unaofaa pale ninapohitaji kitu kidogo cha kinywaji na lishe kwa wakati mmoja. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia tunda la machungwa. Hasa kwa sababu lina vitamin cha nyingi na hunipa hisia ya fliskia na guvu.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya. Hii unipa furaha, mskumo na uzoefu mpya. Napenda kuona ladha tofauti, mitindo ya kunipa kutoka sehemu mbalimbali na mara nyingi napata mbinu mpya za kupika pia. Pia ni njia nzuri ya kuelewa tamaduni nyingine kupitia chakula chao.

Napenda kuvaa nguo zinazofaa kwa hali na zenye stalehe. Ambazo hunipa uhulu wa kusongea na kujiamini. Kwa kazi au mikutano, napenda kuvaa nguo lasmi au za heshima. Kama shati na siluali safi au sikati nadhifu. Kwa buludani au wakati wa mapumziko, napendelea nguo nyepesi au za langi nzuli na zinazofaa hali ya hewa. Ambazo hunifanya nijisikie laha na utulivu.

Madhari zuri nilio wahikuona ni jua linapo zama juu ya ziwa tulivu. Maji hubadilika rangi yake kutoka blue hadi thahabu na anga hubeba rangi za pinki na rangi ya machungwa. Hali hiyo hunipa hisia ya utulivu, fahari na kushanga uzuri wa asili. Pia napenda madhari ya milima ulio jaa mti, miti na dheruji kwenye kilele chake. Kwani hunipa mtazamo wa nguvu ya asili na tunu ya maisha.